Nikiangalia paka na mbwa kama napenda paka ama mbwa, napenda paka, naeza sema napenda paka kwa sababu paka ni mnyama mdogo ambaye hana mambo mingi, ambaye unaeza acha kwa nyumba, unaeza mwacha kwa nyumba na upate bado nyumba iko sawa. Napenda paka kwa sababu paka anaeza pigana na vitu mingi, paka anaeza pigana na wanyama wengi sana, wanyama kama nyoka. Paka ni nzuri, paka ni mnyama mdogo ambaye, hata kama unaenda huko nje na marafiki zako, unaeza mbeba tu, pia naeza sema kwa upande mwingine napenda mbwa kwa sababu mbwa, mbwa anakuanga mnyama ambaye, mbwa ni mnyama mbwa ni mnyama mkubwa ndiyo, lakini mnyama ambaye anahisia kama binadamu, anahisia kama za binadamu. Kwa sababu mbwa, mbwa anaeza detect, anaeza detect, anaeza detect wakati uko hatarini, mbwa ni mnyama ambaye anaeza detect your heartbeat, anaeza jua roho yako inapiga ajy, anaeza jua hiyo mpigo, sio mpigo wa kawaida. Mimi hapo naeza sema napenda mbwa, lakini kwa mambo mengine, kama nasikianga mbwa akinuka vibaya, mbwa hana harufu nzuri vile, kwanza kama hajaoshwa hana harufu nzuri vile, paka naye hujiosha. Iyo ndio maana nasema, paka ni afadhali kuliko mbwa. Paka ako afadhali, afadhali kabisa.

Kuhusu tathmini ya kazi, nina msisimiko kidogo lakini naona ni njia bora kwa sababu itanifanya niwe bora. Wakati kazi yangu, wakati nimetathmini kazi yangu, nitarekebisha pale ambapo hapako sawa na nitakuwa bora. Nitakuwa bora zaidi. Kwa hivyo nina msisimiko kidogo, lakini niko sawa tu.

Ndiyo, mi napenda kujifunza historia, historia ina mambo mengi mazuri ambayo inaeza kufurahisha, mi napenda sana kujifunza historia, neza furahi sana kundelea kujifunza historia na kujua mambo mengi ambayo yali, ambayo yalitendeka zamani, vile watu walikuwa wanaishi zamani, vili ambavyo watu hufikiria, watu wakitambo walikuwa wanafikiria, na furahi sana kuhusu kujifunza historia, sana sana, tena sana.

Ndio, nina hifadhi vitu vya thamani, kama nina mkufu wa dhahabu ambao nilipata kupewa na rafiki yangu, ambaye kwa sasa hako hapa karibu na sisi, alienda mbali, alienda nchi ya nje, na hifadhi vitu kadha vya dhahabu, nina pete, pete mbili, ambazo pia niza dhahabu, nina, nina nini ingine ya thamani. Sidhani kuna vingine na kumbuka sasa hivi lakini nina vitu vingi vya thamani lakini hizo tatu hizo tatu ni thamani sana kwangu ndiyo.

Ni vizuri umeuliza hii swali nasherekea siku yangu ya kuzaliwa vipi. Siku yangu ya kuzaliwa iko mbali kufika lakini acha niseme ukweli sijawai sherekea hizi siku za kuzaliwa. Sikuangi fan wakusherekea hizi siku. Lakini sasa huu mwaka nataka kusherekea, nataka kuenda mahali, nataka ni kusanye pesa, niende hata kama ni zanzibar, niende huko nikaogelee, ningefurahi sana, ningetamani sana kufanyiwa hivo. Wakati wa siku yangu ya kuzaliwa, ningefurahi sana tena sana.

Ndio, mimi mkitaja vyakula hapo niko sana. Napenna kujaribu vyakula vipya sana sana sana. Kwa sababu muhimu sana napenda kujaribu chakula ambacho si cha Kenya hivi. Nijaribu chakula ya British. Nijaribu chakula cha America. Nijaribu. Kama juzi nilijaribu cheese. Cheese. Yeah. Cheese ilikuwe imetoka Italy. Kule nchi ya italy nilijaribu cheese. Ah, nakwambia cheese kwa mkate inaonja vizuri. Kuna vile wanaifanya inakuwa majimaji, kisha wanaikaanga. Sijui ka ni kuikaanga, lakini wanaieka andani ndani yake, wanaeka zabibu. Ah, chakula kitamu kile.

Swali nzuri hili, nimechelewa nikitoka kufua nguo sasa hivi, nafua nguo mara mbili kwa wiki mingi, ndiyo zisiwe mingi sana, sipendi kuweka nguo zikawa mingi kwa sababu mimi sina mashine ya kuosha nguo, kwa sasa sina lakini nikibarikiwa nitainunua pia, nafua nguo mara mbili kwa wiki, nafua siku ambazo siko busy sana, siku ambazo sikuwa na kazi mingi ndivyo nafua sasa.

Vitendo vya wema ambavyo nimefanya. Nimepatia watoto, watoto ambao nilikuwa naona wanalala njaa, walikuwa wameshida njaa, nikawapa chakula. Pia, juzi, kuna mwanamke ambaye alikuja hapo kazini kwangu akaniambia kwamba, ako njaa sana. Hiyo naongelea juzi, vitendo ni vingi nimefanya, lakini juzi mama alikuja akaniambia ako njaa sana. Kwa hivyo nika na akona dawa, dawa na anameza, akona ugonjwa wa sukari, kwa hivyo anafaa kumeza dawa. Nikaenda nikamnunulia chakula na mimi sikuwa na pesa, sikuwa na hela, sikuwa na pesa Hata nilikuwa na mia mbili kwa mfuko na nilimtumia zote nikasema mungu basi itanibariki pengine siku ikawa njema lakini napenda kufanya vitendo vya wema vingi nafanyanga vingi sana sana sana ni kupa wale ambao hawajiwezi chakula napenda sana na furahi na furahi ndani yangu kwa sababu najua kukosa siku taka kwa mtu Kuna watu ambao wanataka ku wanataka wanataka wangependa sana kuwa na hicho ambacho nikonacho. Sina kingi lakini napenda kufanya wema.

Maswali yako ni kama yanalenga mambo ambayo yamekuwa yakihappen. Juzi huku hakukua na umeme na umeme ulipotea kutoka siku ya krismasi kwa hivyo hiyo ni wiki mzima. Nilikuwa najipata siwezi weka simu moto, siwezi ona kitu chochote kwenye television yangu. Nilikuwa najipata tu nafanya mambo mingi naenda kazi, nikienda kule naeka simu, simu inapata moto. Lakini umeme unapokatika mara mingi mimi hupenda kukaa tu kwa nyumba nifikirie mawazo yangu niwaze na nijijibu napenda tu kutulia ndiyo.

Kusemu ukweli, sipendi kuandika kwa mkono. Kwa sababu mwandiko wangu ni mbaya, nikiwa mdogo nilikuwa nataka kuwa daktari. Sasa sipendi kuandika kwa mkono, napenda kuandika kwenye kompyuta. Kompyuta nayo ninaharaka sana nayo. Ninaweza kuandika haraka kwa sababu ni mambo ambayo nimesomea. Sasa naweza andika haraka. Lakini kwa mkono, kwa mkono naandika haraka kabisa, lakini nachoka sana na mwandiko wangu si mzuri. Kwa hivyo mimi napenda kompyuta.

Napenda sana marafiki wapia kwa sababu marafiki wapya wanakupa pia ideas mambo mapya ya kufikiria ya mambo mapya ya kufikiria napenda marafiki wapya sana marafiki wapya napenda kuenda nao nje tuzungumze nisikie vile ambavyo wanaongea nisikie vile ambavyo wanawaza nisikie mambo ambayo wanafanya nisikie mambo ambaye wanafanya wapate pesa pia kwa sababu pesa muhimu bila pesa kwa hi dunia huwezi.

Harufu ambayo napenda zaidi ni kuna marashi ambayo kuna mtu alikuwa anajipaka marashi fulani. Huyo mtu walikuwa kipenzi changu, tumekosana juzi tu sijui kama atanirudia. Lakini harufu hiyo ni harufu ni marashi ya sikumbuki jina vizuri, lakini ni marashi, ni marashi ya waarabu, ni manukato yanukia vizuri, vizuri. Yaani nikiskia hiyo harufu inanikumbusha nyakati zote nzuri tulikuwa nazo na yule mtu, napenda hiyo harufu. Kila mara nikipitana na mtu, niskie hiyo harufu, nasikia hiyo harufu inanifuraisha inanipatia furaha ndani yangu, nikikumbuka nakumbuka tu mambo mazuri ambayo tulikuwa tunafanya na yule kipenzi changu na natumai ya tarudi na nikipata hiyo harufu, nitasikia vizuri sana Iyo ni harufu ambayo napenda kusikia, napenda kunusa, yani mtu akitumia ama mimi nikitumia, nitakuwa na furaha siku nzima, nitakuwa tu na furaha, nitafurahi sana, ndiyo.

Mimi naishi katika nyumba ambayo huku kwa mtaa tunaita single room. Hiyo ni nyumba ambayo ni nyumba tu, choo kiko nje, bafu iko nje, maji iko nje, kwa kuoshea nguo kuko nje, kwa kuoshea vyombo kuko nje. Nyumba yangu inakaa hivyo, ni ndogo ndiyo lakini inatoshea zile vitu ambazo nikonazo, kwa sababu nimetoka shule juzi na sikuwa na vitu vingi. Niliuza vitu, nilikuwa shule eneo lingine, na sasa nafanya kazi katika eneo lingine, kwa hivyo sina vitu mingi. Mazingira ya huku ni mazingira mazuri, ni karibu na Nairobi Center. Karibu na Nairobi. Karibu na Nairobi kule Nairobi yenyewe. Ndiyo, mazingira yake ni mazuri lakini huku nje kuna watu wengi ambao wanakaa kutisha lakini ni watu tu ambao wana biashara zao. Ni vile tu hawajajiweka vizuri vile ungetaka, na nilihamia huku mwezi wa Agosti mwaka jana Ndiyo, ninapenda, kile ambacho napenda kuhusu hili eneo, ni kuwa liko karibu na Nairobi, kwa hivyo matumizi ya ya pesa ya gari haiko mingi sana, kwa sababu unaweza tembea, nitatembea hadi nifike kule ambako nafanya kazi, na ni karibu na kule Nairobi kwa hivyo ni mahali pazuri. Ni mahali ambapo ungetamani pia wewe kuishi. Ni vile usalama wa Unahisi salama na raha mahali. Ndiyo unahisi salama na raha mahali ambapo naishi. Kwa sababu huku kuna maafisa wa polisi ambao hushinda wakizunguka huku. Huwezifanya kitu mbaya. Utakuwa tu kuna watu tu wazuri. Watu ni wazuri huku hakuna wizi, kabisa hakuna wizii, huku ni kuzuri napenda mahali ambapo naishi mimi.

Kazi gani nayothamini zaidi? Kazi ambayo nathamini zaidi ni kazi ya benki. Ninaezasema ni kazi ya benki. Kwa sababu tangu nikiwa mdogo nilikuwa natamani kuwa kufanya kazi kwenye benki ama kufanya kazi kwenye hospitali. Lakini nilikaa nikaona kwenye hospitali kuna mambo mingi sana ambayo nigehitaji kujua na sikuwa najua. Kwa hivyo nathamini ya benki zaidi kuliko ya hospitali sasa hivi, sasa hivi newezasema ni ya benki.

Kusema ukweli, kwa sasa siendi maktabani sana kwa sababu nina kazi mingi, na kazi yangu inanihitaji kukuwa hapo kila wakati kwa sababu ni biashara. Huko maktabani siendi sana, lakini wakati ambapo nilikuwa shule ambao ni mwaka jana nilimaliza shule mwaka jana, nilikuwa naenda mara katha, nilikuwa naenda kila siku maktabani, lazima ningeenda. Kwa sasa natumia tu simu kujua yale mambo ambayo ningetaka kujua Natumia simu, natumia google, wanaita google.Yeah

Mimi si mtu wakukimbizana na dakika za mwisho, lakini saa zingine kwa sababu inabidi, inanibidi hizo dakika za mwisho, dakika, tuseme tubakishe dakika arobaini hivi, hizo dakika arobaini za mwisho, ndizo sasa ninatumia sana, ninazitumia vizuri, dakika arobaini kabla ya. Mimi si mtu wakukimbizana na dakika za mwisho kabisa kabla ya kazi ikamilishwe kama imebakisha dakika arobaini natakanga nataka kuwa nimemaliza kili ambacho nimepewa nifanye.

Zawadi gani nzuri nimewahi kupokea? Mwaka jana ambapo nilikuwa nahitimu katika chuo kikuu nilipata zawadi, zawadi ya pesa. Kusema ukweli mimi sijazoea kupewa zawadi. Watu hawanipi zawadi sana na ningependa sana mambo hayo yabadilike lakini nilipewa pesa. Pesa ilikuwa shilingi elfu ishirini za Kenya. Nilifurahi sana. Hii ni zawadi nzuri. Nilifurahi nilihisi vizuri sana.

Katika kuchora na kupaka rangi, mi ningesema sijui kuchora mimi, sijapewa hicho kipawa cha kuchora, kwa hivyo nathamani sana kupaka rangi, napenda kupaka rangi inafanya mawazo yapungwe, napenda kupaka rangi, si kuchora.

Napenda upepo au AC? Upepo au AC? Hapo ni ngumu Napenda upepo. Joto jingi hunifanya nisikie nimechoka sana. Nachoka haraka kwenye joto jingi. Napenda AC. Lakini AC saa zingine ni nzuri kuliko upepo kwa sababu wakati mwingine kuna baridi. Baridi kwa hivyo unahitaji AC si upepo. Yeah.

Tunda langu la kupendeza ni ndizi, napenda ndizi, ndizi lina sukari mingi, napenda sukari, na napenda vile ambavyo si ngumu sana, napenda ndizi, ndizi ama chungwa, chungwa nalo husaidia ngozi, nikidhani ndio kwa maana napenda, lakini napenda ndizi kuliko chungwa ndiyo.

Ujuzi gani ningependa kujifunza ni ujuzi wa kuandika kwenye kompyuta, kuandika programu za u kompyuta. Kueleza kama naweza kueleza kwa nini ujuzi huu ni muhimu kwangu. Ujuzi huo ni muhimu kwangu kwa sababu ningependa kwa mara moja, ningependa ku kutengeneza programu, tuseme nitengeneze mahala mbapo wanunuzi na wauzaji, wanapatana kule mtandaoni, wananunua, badala ya kuenda soko, mambo inakua rahisi. Naona Naona mambo ya kompyuta inafanya mambo iwe rahisi. Ndiyo nimawahi jaribu kujifunza ujuzi huu. Nikashipika katikati nikalemewa kwa sababu ni ujuzi ambao unahitaji mwalimu kwa kwangu. Mimi nahitaji mwalimu anifunze. Ili niweze kuelewa kabisa. Vile mbavyo nitajifunza mwaka huu nilikuwa na natamani kurudi shule. Nirudi shule ambapo watanifunza yale mambo ambayo sielewi wanielezee vizuri. Wakati mzuri wa kuanza nilikuwa nataka kuanza mwezi ujao ama mwezi yeah mwezi ujao natumai nitapata pesa ili nirudi shule. Ndiyo.

Nikwambie kuhusu filamu yangu ambayo naipenda zaidi. Unaweza fikiria ni filamu gani na ni kwa nini naipenda. Kuna filamu ambayo nilisikiza juzi, inajiita Choosen. Choosen, aliyechaguliwa. Ni filamu ya Yesu na mambo ambayo Yesu alikuwa anapitia. Ni comedy, action, au ni drama. Nitasema tu inaongelea bibilia kwa hivyo ni drama. Drama na comedy kwa sababu wameweka hiyo filamu even haiko strict Unasikia mambo mengi unakumbuka mara ya kwanza ulipoiona Ndiyo nakumbuka nilipo iyona mara ya kwanza na nilikuwa nimekurahi sana kuwatch Akuona hiyo filamu mara ya kwanza Ninani aliyeleta hamu ya filamu hii ni ndugu yangu, ndugu yangu mdogo anapenda hayo mambo Kwa hivyo, niyenileta kuona filamu hii ungependa kuiyona tena ndiyo, naweza irudia mara tena na tena kwa sababu yanifuraisha mimi.

Sifa nzuri kwa kiongozi mzuri. Kiongozi mzuri anafaa kusikiza watu wanataka nini na kiongozi mzuri hafai kuiba mali ya umma. Anafaa kusikiza watu wanataka nini ili angalau aweze kujua yale mambo ambayo atafanyia watu. Kiongozi mzuri si yule ambaye anajipenda na anataka tu kuiba mali ya umma. Yeah.

Haa mashindano ndiyo kwa sababu hata shule ilikuwa mashindano ni mewahi shiriki katika mashindano kwa sababu shule tulikuwa tunafanya mtihani na hayo pia ni mashindano na nilikuwa naibuka mshindi mara mingi lakini mashindano mengine pia nishaishindana nishaikimbia nishawahikula nishai kula katika mashindano pia ndiyo.

Haa, manzaro katika dirishani mwangu, ningekudanganya, nikikuambia kuna mandhari mazuri, nikichungulia kwenye dirisha langu, lakini hakuna, unaweza leza ni nini unachokion ukitazama nje, mimi nikitazama nje naona jirani yangu. Labda ni miti, mjengo, barabara la hasha, kuna miti, mijengo au barabara Naona tuu Naona tu jirani wangu. Je, unakumbuka ni wakati gani wa siku hupenda kutazama nje Sina kwa sababu Ninaona jirani yangu ni nini kinachobadilika nje kutokana na msimu. Aah, unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha. Kusema ukweli mi sihisi vizuri Kwasabu naona mlango wa jirani yangu Lakini ningependa kuwa mahali ambapo kuna mandhari nzuri ningefurahi sana.

Aaaa, kama napenda chakula kitamu, maswali haya chakula ya nifuraisha sana. Ndiyo, mi napenda chakula kitamu na ningependa kila wakati niwe nala chakula kitamu. Napenda chakula ambacho kimepikwa na mtu ambaye anahamu ya kupika. Napenda watu ambao wanapenda kupika. Mimi mwenyewe napika chakula kitamu na lazima nile chakula kitamu. Chakula kitamu kinakupa motisha ya kuendelea kula. Hamu, hamu, hamu. Ndiyo. Ndiyo napenda chakula kitamu.

Mboga gani ninazopenda kula? Sa sijui nitaziitaje huku lakini zinaitwa misheveve. Kwa lugha ya huku mtaani zinaitwa misheveve. Misheveve ni mboga. Mboga za malenge. Waona malenge. Malenge yale. Malenge yaani. Malenge yana matawi yake. Matawi yake ni yanaonja vizuri. Yana ladha nzuri katika mdomo. Napenda hiyo ndo mboga ambayo napenda mimi.

Mara nyingi wikendi mimi hujipata naenda kutembea kule kwa marafiki wangu, tuseme tunaenda katika hoteli, tunakula chakula kitamu, ama tunaenda kuangalia mandhari nzuri, twaenda kuona wanyama kule kwa wanyama pori, tunezaenda mara nyingine, mara nyingine pia naenda nyumbani, ndiyo. Lakini mara nyingi mimi napenda kukuwa na wikendi nzuri kwa sababu wiki imekuwa yanichosha napenda tu kutulia na kufanya mambo ambayo yanafanya akili yangu iwe na furaha.

La hasha, napenda kuimba lakini sina sauti nzuri vile ya kuimba kila wakati kwa hivo naweza sema napenda kuimba ndio lakini sauti inakataa napenda kusikiza muziki ambao unanituliza roho ambao unanifanya niwe na motisha ya kufanya kazi, ndiyo.

Likizo yangu ya ndoto, hili ni swali nzuri. Unaweza shiriki, kushiriki na mahali ungependa kwenda. Ningependa kwenda Paris. Paris ama Italy. Paris nasikia kuna wine. Wine, wine waitaji kwa lugha yetu. Kuna divei. Divei yao ni nzuri sana. Labda ni kwa ufukweni, mlimani au mjini. La hasha si ufukweni, mlimani ama mjini. Ni mahali ambapo. Paris. Paris ni mahali ambapo kuna mambo mingi. Kuna mijengo ambayo imejengwa inakaa vizuri. Mijengo ya zamani. Ndio. Je, unakumbuka ni nini ungependa kufanya huko? Ndio mimi ngependa kwenda huko. Ninywe divei. Divei yao. Nasikia ni nzuri. Nikisikia sijui vile. Nasikia tu. Nini ungependa kusafiri nayo. Ningependa kusafiri na ndege. Unahitaji kupumzika au kutembea mengi. Kupumzika sana sana si kutembea mengi.

Chakula gani cha kigeni nimewahi kujaribu? Chakula cha kigeni ambacho nilijaribu juzi ni cheese. Ndiyo, nimesema ya Switzerland. Ya, hiyo nchi ya Switzerland. Tu ni Switzerland. Ya, imekuwa ndani divai, imeekwa na imechemshwa. Yaani yaonja vizuri, unatumbukiza mkate kule ndani, unakula. Inaladha nzuri sana.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni ishi kwa sababu haya maisha, hayana kesho. Ishi sasa, furahi sasa, fanya yale mambo yote ungetamani kufanya. Kwa sababu haujui kesho utaku utakuwa wapi ama kutakuwa aje. Ningependa tu kuambia watu waishi vizuri na wapendani na wawe wawe wenye furaha kila siku. Wasiwe watu ambawa wanakasirika, kasirika ovyo ovyo ningependa pia kuambia watu wapendane na wapendane kwa mioyo yote. Siku pendana nusu nusu kwa sababu usimumize mwenzako. Ndiyo.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu sana. Mimi ni mtu wa ubunifu hadi marafiki wangu ambao tuko karibu ambao na amini hawawezi nidanganya na pia wazazi wangu huniambia hivyo kwa sana kwa sababu ubunifu ni kitu cha thamana sana kitu cha thamana katika hii maisha. Ndiyo, kwa mimi ni mtu wa ubunifu.

Simu yangu natumia kupiga picha zaidi na kuongea na wateja wangu kwa sababu sana sana wengi wao wananiitisha zile bidhaa ambazo niko nazo wananiitisha niwatumie kwa hivyo simu yangu na pia zaidi pia natumia kuangalia kujifunza mambo mapya kila siku kila siku najifunza mambo mapya.

Kitu ambocha kinanipa motisha kazini ni nikipata wateja wengi, lakini kwa pia mimi pia ni mwalimu, nikipata wanafunzi wangu wakiweza kung'amua kile ambacho nawambia na furahi sana nawana furaha ribo ribo, lakini kule kwingine kazini na furahi nikipata wateja wengi na ama watu wajekuniuliza bidha zangu kwa hivyo kwa sababu najua bidha zangu zinakaa vizuri.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kijerumani. Ningependa sana kujifunza kijerumani kwa sababu natamani sana nifunze siku moja katika shule ya ujerumani kwa sababu kule nilisikia kuna pesa nzuri, wanalipa vizuri. Na kwa sababu muhimu ni pesa, ningependa sana kujifunza kijerumani nilikuwa nimesema nitaenda kujifunza katika shule zao, hivi karibuni pia.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni siku ambapo, siku ambayo nilipata shahada yangu ya uzamifu, nilifurahi sana, nilikuwa na furaha ribo ribo kwa sababu mambo ambayo nilikuwa nimepitia hapo awali na kutokana na hiyo shule yalikuwa yamenipa, nilikuwa imenifanya nione kana kwamba sitawahi toka huko. Kwa hivyo nilifurahi sana hiyo siku.

Wakati wa baridi kali nanywa chai mingi najifunika gubi gubi nahakikisha ya kwamba nikona kitu ambacho nikimoto kila wakati. Kila wakati natumia kitu moto Ndio wakati wa baridi ni wakati wa kujikinga sana kwa sababu ukicheza utapata magonjwa utagonjeka ni pneumonia.

Mafanikio ya timu wakati mwingi tunanunua keki tunakata kule kazini lakini nasherekea mafanikio ya timu kando kwa kuambia yule ambaye amefanya kazi mingi kwa sababu kuna yule ambaye amefanya kazi mingi yule ambaye amefanya kazi mingi namshukuru pia, namshuruku sana kwa sana.

Siwezi sema ya kwamba napenda kulima bustani sana kwa sababu Ningesema mimi sipendi hayo mambo ya kulima sana na napenda Labda niende nikaangalie watu ama nipatie wale walio huko ni wapee maneno niwaambie mambo mingi lakini mimi kulima aa.

Nanapena kuvaa nguo ambazo zinastitiri mwili wangu kama msichana na ambazo zinanifanya nionikane kama mwenye pesa mingi na furahi sana wakati huo. Napenda kuvaa nguo ambazo zinaka ofisi ofisi ya hizo nguo hunipendeza sana hufanya mtu akae mtu ambaye ana maarifa mingi na zinanifuraisha tu.

Najenga mahusiano yangu na wale ambao tutafanya kazi nao kwa kuongea, kuambia wakimbie wakati ambao wana wana hisi vibaya, kuwambia wawe kuwanunulia vitu, kuwanunulia zawadi. Napenda sana kununulia watu zawadi. Hali hawapendi kuninunulia zawadi, ninapenda kuwapa zawadi.

Katika kazi ningependa kupata maarifa mingi ya kazi ambayo nafanya. Kwa hivyo hayo mafunzo katika kazi ni na kazi mbili. Kwa walimu mafunzo ambayo ngependa kupata ni mafunzo ya kuwapa kuweza kuelezea wanafunzi wote wa haina yote hadi waelewe kile ambacho nawaambia. Yani kuwaeleza wote taratibu. Katika biashara yangu ya maua, ningependa kuwa na mafunzo ya vile ambavyo ningetingeneza maua yangu yawe maridadi kabisa.

Ndoto yangu kubwa ni kupata pesa mingi na kupata jina kule nyumbani kwa sababu unajua mimi sijatoka katika familia ambayo inajiweza sana. Kwa hivo watu wengi wanatuangalia chini, wanaona ni kama wazazi wangu wa mifili. Ningependa kuwafanya wazazi wangu wawe na maisha mazuri, waishi vizuri, nipate pesa mingi ambazo zitanipa jina na niwe na maarifa mingi sana. Ndio niwe na maarifa mingi sana maarifa ya kutumia pesa na kukaa vizuri Ndiyo ningepena tu kuishi vizuri.

Mimi ninapotaka kustarehe huwa naja nyumbani Mimi napenda kukaa nyumbani sana kwasabu napenda nyumba yangu Napotaka kustareheka naja nyumbani naita mpenzi wangu nilale kwenye kifua nampa busu na ninamsikiza kile mbacho anasema nae pia ananiskiza hivo.

Mimi binafsi sina ndege wakufuga lakini mamangu kule nyumbani anandege wake wakufuga kadhaa anandege ana kuku, ana bata, ya ana kuku, na bata, alikuwa na kanga pia lakini kanga walipotea wote, hao ndio ndege wakufuga ambao tuko nao nyumbani kule nyumbani.

Swali nzuri hili mimi napenda kupika na napenda kupika na upendo napenda kupika chakula kizuri Yani ningependa tu watu wawe wanakula chakula kizuri kila wakati Ningependa napenda sana napenda sana kupika na kujaribu mambo mapya ya upishi Chakula kiwe kitamu mi napenda chakula kitamu pia.

Ala hasha, sigawani taka zangu kwa sababu sioni haja kuzigawanya, niko peke yangu na haziwi mingi sana, kwa hivyo sizigawanyi Kwa sababu mpenzi wangu ako mbali, hatushi pamoja kwa hivyo naishi peke yangu, kwa hivyo haina haja, sioni haja ya kuzigawanya kabisa, ndiyo.

Timu gani za michezo ninafuata? Ninafuata timu katha za michezo, ninafuata Chelsea, ninafuata Manchester, ninafuata Arsenal. Hizo zote ninafuata kwa sababu wale watu ambao wamenizingira ambao napenda wanazifuata. Mimi sina timu ambayo moja, moja pekee yake napenda. Napenda tu zote hizo tatu ambazo nimetaja.

Muda wangu wa bure sana sana mi napenda kusoma vitabu ama nisikize muziki ama niwe na wale ambao napenda sana sana kuwa na wale ambao napenda ni tutoke tuende tuoane mazingira ama tuende tuonje chakula vyakula vipya katika hoteli ama mahali popote tuu ndio.

Wiki yangu ya kazi naipanga kabla nianze kazi, lazima nipange wiki, napangaje wiki yangu ya kazi, nachukua kitabu, naandika chini yale mambo mbayo ningetaka kuwa nimehitimu wiki wakati ambapo wiki inaisha, naandika pia chini yale mambo mbayo yananingoja hii wiki, na kwa kila siku na hakikisha ya kwamba nimeweka tiki kule ambako wiki kule ambako ni kuzuri kwa yale mambo ambayo nimefanya mazuri.

Nafanya nini kuweka afyanzuri? Ili kuweka afya nzuri nahakikisha kwamba nimekula vyakula ambavyo vinapatia mwili wangu nguvu. Pia nahakikisha ya kwamba nimefanya zoezi ili mwili wangu usije ukashikana. Mimu napenda mwili mdogo, sipendi mwili mkubwa. Pia nahakikisha kwamba nimefwata maagizo ya daktari ili niweze kufanya yale mambo ambayo yanatakikana. Sikuenda kule kulewa kunywa vileo na kadhalika.

Sijaelewa swali vizuri kipawa gani huna. Sijui kama wasema ni kipawa gani ninacho, lakini kipawa changu ni cha kusoma watu, naeza soma akili yako. Hata wewe naeza soma akili yako. Niletee mambo yote nitakwambia kila ambacho unafikiria.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Wakati nilikuwa mdogo tulikuwa na ngombe wengi. Kwa hivyo, ninapenda kunywa maziwa sana. Nilikuwa napenda sana kunywa maziwa. Yalikuwa yamenifanya niwe mkubwa. Ndiyo, napenda kunya maziwa. Lakini, pia nina yaniharibikia saa zingine, yaniharibikia.

Uzoefu wangu wa kushangaza ni wa kula chapati, chapati ilikuwa imenifanya unajua mimi kama msichana na wakati natumia ngano mingi napata yeast infection kwa lugha ya mtaa ndiyo chapati ilikuwa inanifanya ni niwe mgonjwa kwa hivyo najaribu kuwacha chapati hata wa leo sijaiweza kuwacha chapati uzoefu huo ni wa maajabu.

Mimi napenda kulala mapema na kuamuka mapema, sipendi kuamuka na jua, sipendi kuamuka na jua, kabisa ya kwa sababu siku inavyozidi kuenda, ndipo ambavyo mambo mingi ya naendelea kutendeka, unajipata, unajipata hauwezi hawezi hauwezi hauwezi fanya mambo mingi kwa hivyo mi napenda kuamuka mapema.

Kile ambacho kinanifanya nicheke, ninafurahi sana wakati ambapo watu wawili wanachekeshana. Mimi napenda sana watu ambao napenda ucheshi, watu ambao wakumbia vitu ambavyo vinafusisimua, vitu ambavyo vinafanya ufurahi.

Data yangu nahifadhi katika drive. Drive. Ndio. Kuna kitu ambacho kinaitwa drive. Hapo ndipo ambapo nahifadhi data yangu kwa wingi. Sana sana nahifadhi hapo. Ili nije kuipata wakati ambapo ningetaka kuipata tena. Pia Google. Google pia nahifadhi sana data yangu.

Kujienda katika mkutano kwanza nasoma yale mambo ambayo ningepe yangependa kufanya yangefanyiwa katika ule mkutano. Nikimaliza kusoma yale mambo na nahakikisha ya kwamba nimeelewa naanza kuandika naanza kuandika ujumbe kidogo kidogo Kisha ili wakati mkutano napoingia mkutano niulizwe swali nitaweza kujibu lile swali bila bila hofu yoyote.

Mafanikio ambayo nimepata kazini, kule kazini nimepata mafanikio kama nimepata kujuana na watu wengi ambao wamekua wathamana sana kwangu nimepata, nimepata kukaa, kujua kukaa na watu, nimepata kujua mambo mingi sana kwa maisha.

Ndiyo, wanapenda kutumia video kwa mawasiliano kwa sababu mtu anaeza kuona vile ambavyo sura yako unaiweka, vile ambavyo una unafanya mambo yako. Napena sana kuona video katika mawasiliano. Na nafurahi sana kwamba watu walileta, kwamba watu walitengeneza vitu kama video ili zionekane katika mawasiliano.

Katika timu ningehimiza ushirikiano kuwe na ushirikiano mwingi kwa sababu huwezi kama ni timu kama wafanya kazi pekee yako waeze nyamaza lakini kama ni timu jamani mwahitaji hayo mawasiliano ni muhimu sana katika katika hiyo timu ni muhimu sana na ni jambi ambalo watu wanafaa kuangalia sana.

Katika kazi yangu ningetaka kufika kule juu kabisa kwenye kilele ili niwe napata pesa nzuri. Kama tulisema pesa ndo muhimu sana katika haya maisha. Pesa ni kitu muhimu sana kwa sababu huezi ishi bila pesa. Kwa Hivo ningependa sana. niNgependa kufika kule juu kabisa kule juu kabisa katika kazi yangu. Kule juu ambako unapata pesa mingi na ambako unaheshimika na watu wengi.

Wazo zuri kwa siku ya leo? Leo, ningependa wazo zuri, wacha nifikirie, nipe dakika moja, wazo zuri, ningependa sana, ningependa sana, niende ni mwone mamangu na nimpeleke maua, ningefurahi sana kwa wazo kama hilo leo.

Katika maisha haya nimejifunza ya kwamba ni vizuri kusaidia watu, ni vizuri kusaidia watu, watu hata kama wana waoni usaidizi wako ni vizuri kuwasaidia kwa sababu haujui wakati moja unasaidia nani na yule yule ambaye unasaidia anaeza kupata kwenye shida kubwa na akusaidie sana, akusaidie zaidi kuliko vile ulivyomsaidia. Kwa hivyo ni vizuri kusaidia watu.